Mara mingi vijana hususan wa mjini wanatumia Kiswahili ambacho kimechanganywa na luga ya sheng. Kwa hivyo inakua vigumu sana kwa baadhi ya watu ambao hawaja zoea ama hawaja lelewa mjini kuelewa lugha hiyo ya sheng. Kwa mfano maneno kama veve inatumika kumaanisha majani ya mti wa miraha. Unapata mtu ambaye hajalelewa mjini inakua ni vigumu kwake kuelewa lakini kwa baadhi sisi ambayo tumekua tumebahatika kuwa katika maeneo hayo unapata pia kando tu nakuelewa Kiswahili sanifu na kuzungumza Kiswahili mufti pia tunajitahidi kuelewa lugha ambayo vijana hawa wanatumia ili tuweze kutangamana nao kwa sababu lazima tutangamane tunaishi kwenye nchi moja kwa hiyo nina bahati ya kuelewa lugha ya sheng inayoitumika kwa vijana kwa hiyo hamna neno ambalo sielewi katika lugha hiyo.

Mara nyingi njia ya kuu ya usafiri tunayotumia ni matatu, lakini kama ninapoenda si mbali, nitatumia pikipiki, hata baiskeli, lakini njia kuu ambayo ninatumia ni matatu, kutembea kutoka hapa ama na pale, na pia naweza tembea tu, si lazima nitumie gari ama pikipiki.